Naam wakati wa jua kali napenda kutulia nikinywa maji ili niweze kupata ule jua pia vizuri au kutulia kivulini sana jua kali inaumiza mwili kwa hivyo sipendi sana kuketi wakati wa jua kali.

Muda na familia yangu tunapenda kuketi kuambiana hadithi ambazo tumepitia katika maisha na kukumbushana mambo ambayo tuliweza kuyapitia yawe mabaya, magumu au yenye kufurahisha. Naam, hii inaleta upendo na ushirikiano katika familia.

Napenda kuandika kutumia kompyuta kwani kompyuta naweza kuandika mambo mengi kwa haraka bila uchovu ilihali kuandika kwa mkono uchovu unafanya usiweze kuandika mambo mengi kwa sababu mkono unachoka.

Kitu ambacho nakifanya kuilinda mazingira. Ni kuziokota zile takataka ambazo ziko katika mazingira na kuzichoma. Kufungua mitaro ili yale maji yaweze kusonga na kuenda katika bahari au katika mto na.

Na faragha yangu mtandaoni nailinda kwa kulock profile yangu. Naam, kuweka mambo vingine zinakuwa private si watu wanapata kuyaona.

Nilizaliwa Nairobi lakini nikakua katika mji wa Kisumu na huku Kisumu kuna ziwa Victoria na historia mbali mbali ya wajaluo na mambo mazuri ya utotoni ni jinsi niliweza kushirikiana na baba yangu na marafiki zangu wa mtaa. Mji wangu unakuwa maalumu kwa sababu wa samaki na ziwa Victoria. Naam siitaji kurudi pale kwa sababu huko ndipo ninakoishi kila wakati.

Kifaa cha teknolojia ambalo bila yake siwezi kuishi ni simu simu imekuwa yenye umuhimu sana kwetu kama wanadamu kwani inasaidia kwa mawasiliano kupata ujumbe na mambo mengi sana kwa hivyo bila simu siwezi ishi.

Naam, napenda kujaribu vyakula vipya. Naam ambavyo sijaweza kuzikula. Hii inaweza kunionyesha mila na desturi za jamii zingine na kuweza kugundua chakula tamutamu katika nchi yetu.

Kumbu kumbu ambayo ninayo ya kutisha ni kumbu kumbu ambayo siku moja nilikuwa nyumbani peke yangu na niliweza kupitia mambo ambayo yalishtua naam siku hiyo nilikuwa peke yangu na nilizima televisheni nikaenda kulala. Baada ya dakika tano nikasikia televisheni hiyo imewaka tena niliweza kushtuka.